Mwezi ambao naupenda sana sana kwa mwaka ni mwezi wa april ambao inakuanga the first day of april inakuanga ni fool's day. Inakuanga inakanganya sana but ni vizuri sana saa zenye unaprank mabeshte. Hiyo mwezi ikiwa fool's day inakuanga inabamba sana na inachekesha sometimes it's good to prank somebody.

Ni aina kadha kadha inategemea pia ni kampuni gani ambayo inaweza kuitengeneza ama ni mtu mgani ambayo ameitengeneza but keki yenye napenda sana ni ile ya black forest I think it's sweet na venye zile vitu zinakuanga zimeekwa ndani I love them tena alafu pia colour yake ni appealing so ukikula ni tamu.